Mara nyingi mimi siweki picha zangu pale kwenye mtandao. Mimi huweka mambo kama vile ushauri, mambo ambayo yanatukia, habari ambayo ninataka kupasha kwa jamii ama kwa wale wengine pale walioko kwenye mtandao. Pia mambo ambayo ninayoweka kwenye mtandaoni mambo kama vile onyo ama mavumbuzi mapya ambayo nimekutana nayo.